Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua ni mwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio, sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima ni jifunze kustahimili.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakua na busara. Nitajihadhari.

Leo lazima niende kutembea. Nimekasa na nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.